Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto na uzoefu huo ulikuwa wa kutuliza sana. Nina penda maeneo ya maji kwasababu hunipa nafasi ya kufikiria bila kelele za mazingira ya mijini kukaa karibu na maji hunifanya nipunguze kasi na kuangalia kwa mtazamo mpana zaidi sifanyi ziara hizo kwa sherehe ya upicha bali kwa utulivu wa akili ninao upata ziwa au mto hunikumbusha umuhimu wa mwendo wa polepole na udhabiti kwangu ni mahali pa kurekebisha mawazo na kurudi nikiwa na muelekeo mpya.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliolenga ufahamu wa mfumo na nidhamu za utendaji. Sijazingatia tu mfumo wa kanuni au hatua za kawaida. Bali yale yaliyonifudisha jinsi ya kufanya kila kitu kwa usahihi na kupima matokeo. Mafunzo hayo yamenisaidia kutambua makosa mapema na kiepuka kurudia yaleyale mara kwa mara pia yamenisaidia kuzingatia kila hatua kwa mpangilio badala ya kuingia kazini kwa haraka na hofu kwa kifupi mafanikio yangu kwenye kazi yanatokana na mafunzo yanayoshikilia mtazamo wa kina na nidhamu, si maneno tu au hofu ya kushindwa.

Diyo, unapenda kupada mlima, lakini si kwa sababu ya msisimuko au picha za kupendeza. Kupada milima, hunilazimisha kuwa na nidhamu, subira na kupaga kila hatua kwa makini. Hakuna jia ya mkato unapopanda mlima lazima hueshimu mchakato na mipaka ya mwili wako. Ninapeda utulivu, unaokuja, unapokuwa bali na kelele na usubufu kwa kila siku. Kwangu kupada mlima ni zoezi la akiri na mwiri. Si burudani ya kawaida tu.